Ninapenda sana kufanya kazi za nyumba. Kazi ninayoipenda sana sana kufanya kwa nyumba na ni kazi watu wengi hawapendi kufanya ni kazi la kuosha vyombo. Hilo ndo kazi ninalofurahia. Ninafuraha mingi sana nikifanya.